Kazini, ninashugulikia muda kwa kupanga tasks vizuri na kuprioritize. Kila siku napanga list ya mambo muhimu ya kufanya na kuanza na ile enye urgency au impact kubwa. Hii inanisaidia kuepuka stress na kukamilisha kazi kwa timely manner Pia, napenda kueka breaks kidogo ili nipumzike kwani kufanya kazi bila pause inaweza kuleta fatigue na kupunguza focus. Napenda pia kutumia tools kama calendar au reminders kusaidia kuorganize schedule na kuhakikisha hakuna kitu kinanipita bila kufanyika.

Kinachofanya nifurahi sana ni pale ninapokuwa na marafiki au familia yangu tukicheka tukishirikiana au kufanikisha kitu kikubwa furaha pia inakuja pale ninapofanya mambo ninayoyapenda kama kusoma kusikiliza muziki au kushugulika na hobbies zangu Pia napenda kuona matokeo mazuri ya jitihada zangu kazini au masomoni hiyo inanipa satisfaction na motivation kubwa Wakati mwingine furaha inakuja kwa kuchill na nature kukunywa kahawa au kuangalia filamu nzuri tu Kwa kifupi ninafurahi sana pale napokuwa na watu wazuri kufanya vitu ninavyopenda na kuona efforts zangu zikileta matokeo poa.

Napenda kusoma vitabu vya fiction na adventure hasa pale vina mystery, suspense au fantasy. Napenda jinsi vitabu hivi vinavyonisaidia kuescape kwenye dunia nyingine na kuexploy imagination yangu. Pia napenda kusoma self-help na motivational books kwani hunifundisha skills mpya, strategies za maisha na kumotivate kufanya vizuri zaidi kazini, masomoni au hata maishani kwa ujumla. Wakati mwingine, napenda biographies za watu mashuhuri kwani zinanipa inspiration na kujua jinsi walivyokabiliana na challenges.

Mimi ni mtu wa kuamka mapema, lakini pia naweza kuwa usiku kidogo kulingana na kile nachofanya. Ni kipata usingizi mzuri, kuamka mapema kunanipa time ya kuwa calm, kupanga siku, na kuanza kazi bila pressure. Asubuhi huwa poa kwa focus na productivity. Lakini pia kuna siku ambazo usiku hunivutia, hasa pale niko creative au nafanya kitu kinahitaji quiet na concentration. Usiku kuna utulivu, hakuna disturbance mingi na mawazo yana flow vizuri.

Ninapoweka nenosiri salama, napenda kwanza kutumia mchanganyiko wa herufi kubwa, herufi ndogo, namba na symbols ili hiwe ngumu kutabirika. Pia napenda kuto reuse password moja kwa accounts tofauti tofauti na hiyo huongeza security. Mara nyingine, natumia password manager kuhifadhi password zangu kwa usalama na kuhakikisha siwezi sahau. Na pia huwa nabadilisha password mara kwa mara na kuto share na mtu mwingine ili akaunti zangu ziwe safe.